Kwa matumizi ya kila siku, kuna programu kadhaa ambazo huwa sehemu ya maisha yangu, karibu bila mimi hata kutambua. Kwa sababu, zinanisaidia kupanga maisha, kuwasiliana na watu, kujifunza na hata kupumzika. Programu hizi zimekuwa kama zana za kawaida sawa na kalamu au daftari zamani lakini sasa ziko kwenye simu au kompyuta. Kwanza kabisa programu za mawasiliano ndizo zinazo zitumia mara nyingi zaidi. Programu hizi zimekuwa kama zana za kawaida sawa na kalamu au daftari zamani lakini sasa ziko kwenye simu au kompyuta. Kupitia hizo nawasiliana na marafiki familia na hata watu wa kazi. Napenda programu hizi kwa sababu ni rahisi, haraka na zinaniwezaesha kushiriki mawazo, picha, sauti au hata ujume mrefu bila usumbufu. Wakati mwingine mazungumzo ya kawaida tu ya naweza kubadilisha kabisa siku ya mtu. Au programu hizi hunifanya niwe sehemu ya maisha ya wengine hata tukiwa mbali. Pili, napenda pia kutumia programu za habari na kujifunza. Zinachukua nafasi kubwa sana kwangu. Napenda kutumia programu za kusoma habari, kuangalia makala, au hata kujifunza vitu vipya. Inaweza kuwa ni Google, YouTube, au programu za habari. Programu hizi hunisaidia kufwatilia yanayoendelea duniani kujifunza ujuzi mpya na kuelewa mada fulani kwa undani zaidi. Mara nyingi na jikuta ni kianza na swali moja ndogo. Alafu baada ya muda nimejifunza kitu kikubwa kabisa. Pia natumia sana programu za muziki na burudani. Muziki ni muhimu kwangu. Kwa hiyo programu kama Spotify au YouTube music hunisaidia kusikiza muziki kulingana na hali yangu. Kuna nyakati nataka muziki wa kunituliza, nyakati nataka wa kunipa nguvu, na kuna nyakati nyingine unataka kusikiliza tu bila kufikiria sana. Programu hizi unifanya nijisikie karibu na hisia zangu na hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Kwa upande wa kupanga maisha na kazi, napenda pia kutumia programu rahisi za kumbukumbu au kupanga kazi kama notes au kalenda. Programu hizi hunisaidia kukumbuka mambo muhimu, kupanga ratiba na kupunguza mzigo wa mawazo. Badala ya kuhifadhi kila kitu kichwani nina andika na hilo hunipa amani ya akili kujua kuwa mambo yako mahali salama hunifanya niwe huru zaidi kiakili. Pia siwezi kusahau programu za mitandao ya kijamii. Ingawa ninazitumia kwa kiasi. Programu kama Facebook, Instagram, Twitter. Nazitumia zaidi kufuatilia habari, mitazama ya watu. Na mambo yanayo nivutia siji tumbukizi sana lakini napenda kuangalia kinacho endelea kujifunza kutoka kwa wengine na kufurahia maudhui yanayonifurahisha najitahidi kuzitumia kwa nidhamu ili zisichukuwe muda wangu mwingi na kuniletea msongo wa mawazo.